Asubuhi asubuhi.

Mashariki mashariki.

Nyeusi. Nyeusi.

Jua kali. Jua kali.

Karibu karibu.

Samaki, samaki.

Mkono, mkono.

Ee ee.

Mkutano mkutano.

Kushoto. Kushoto.

Nakupenda nakupenda.

Hoteli. Hoteli.

Mboga mboga.

Asante sana. Asante sana.

Ubunifu ubunifu.

Saladi saladi.

Daima. Daima.

Nyama. Nyama.

Kusini kusini.

Bibi, bibi.

Makubaliano, makubaliano.

Ushindani. Ushindani.

Changamoto. Changamoto.

Kwaheri kwaheri.

Pili pili pili.

Jibini. Jibini. Jibini.

Maziwa maziwa.

Ni saidie ni saidie.

Mguu, mguu.

Jumapili. Jumapili.

Chelewa chelewa.

Jumatano. Jumatano.

Kongamano. Kongamano.

Baridi baridi.

Soksi. Soksi.

Ripoti ripoti.

Tisa, tisa.

Mjomba mjomba.

Tazama tazama.

Mkataba, mkataba.

Baadaye, baadaye.

Mwana, mwana.

Ubora, ubora.

Matunda matunda.

Mpango mpango.

Zamani. Zamani.

Benki, benki.

Meneja meneja.

Mawasiliano mawasiliano.

Binamu. Binamu.

Ofisi ofisi.

Sielewi, sielewi.

Jaketi jaketi.

Nakili, nakili.

Suluhisho suluhisho.

Takwimu takwimu.

September september.

Jumamosi, Jumamosi.

Baiskeli baiskeli.

Unaweza unaweza.

Hospitali hospitali.

Hasara hasara.

Bajeti bajeti.

Tatizo tatizo.

Changanua changanua.

Interneti interneti.

Mkakati mkakati.

MAPEMA MAPEMA.

Suruali suruali.

Novemba. Novemba.

Samahani. Samahani.

Kabisa kabisa.

Hifadhi hifadhi.